Kuhusu wasilisho langu la leo ninaweza kusema kuwa ninajihisi mwenye kuridhika sana na matokeo ya kazi yangu. Maandalizi niliofanya yamenisaidia kuelezea madahi kwa undani na kwa njia inayoeleweka kwa urahisi. Kitu kilichonifurahisha zaidi ni jinsi nilivyoweza kutumia mifano halisi ambayo ilifanya wasilisho kuwa na mvuto zaidi. Ingawa mwanzoni nilikuwa na wasiwasi kidogo kadri nilivyozidi kuongea nilijiamini zaidi na kuweza kuthibiti muda wangu vizuri sana. Kwa siku zijazo ningependa kufanya kazi zaidi ushirikiano na hadhira ili kuwafanya wahusika zaidi tangu mwanzo. Kwa ujumla, huu umekuwa uzoefu mzuri wa kujifunza na nina furaha kwamba nimeweza kukamilisha kazi hii kwa ufanisi mkubwa.

Mimi huamini kuwa kusherehekea mafanikio ya timu ni sehemu muhimu sana ya kuimarisha, ushirikiano na motisha kazini. Kwanza kabisa huwa napenda kutoa shukrani za dhati kwa kila mwanachama wa timu kwa mchango wao wakipekee ulio tufikisha kwenye mafanikio hayo. Kawaida, tunapenda kufanya sherehe ndogo kama vile kutoka pamoja kwa ajili ya chakula chamchana au chajioni. Ambapo, tunaweza kupumzika na kuzungumza inje ya mazingira ya kazi. Pia, huwa tunatumia muda huo kutafakari safari yetu na changamoto tulizovuka pamoja. Njia nyingine tunayoitumia ni kutoa tuzo ndogondogo au vietivya pongezi kwa waliofanya vizuri zaidi. Kusherekea huku kuna tusaidia kujijenga upya na kutupa nguvu ya kukabiliana na malengo makubwa zaidi ya nayokuja mbelene.

Ili kueka afya yangu katika hali nzuri, mimi huzingatia mambo makuu matatu kila siku. Kwaza kabisa ninajitahidi kula mlo kamili wenye matunda na mboga mboga kwa wingi. Na pia kunywa maji mingi, ili kueka mwili wangu ukiwa na nguvu na unyevu wa kutosha. Pili, nafanya mazoezi ya mwili mara kwa mara napenda kutembea kwa miguu au kukimbia kidogo asubuhi ili kuchangamisha mwili na akili kabla ya kuanza kazi zangu. Mazoezi haya yananisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kujihisi mwepesi. Mwisho, ninahakikisha, ninapata muda wakutosha, wakupumzika na kulala, angalau saa saba hadi nani kila siku. Kulala vizuri, kunasaidia mwili wangu kujijenga upya. Kwa kufuata taratibu hizi, ninahisi kuwa na afya njema na uwezo wa kufanya kazi zangu kwa ufanisi zaidi.

Ninapo tazama nje ya dirisha langu naona mandhari yenye kuvutia sana. Inayochanganya asili na maendeleo ya mji. Kwa upande wa kulia kuna miti mikubwa ya kijani ambayo inatoa kivuli kizuri na mara nyingi naweza kuona ndege wakiruka na kuimba na asubuhi na mapema. Hali hii inanifanya nijihisi mwenye amani sana kabla ya kuanza shughuli zangu za siku. Pia naweza kuona barabara ndogo yenye shughuli nyingi. Ambapo watu hupita kwenda kazini. Wakati wa msimu wa mvua, mandhari hii hubadilika na kuwa ya kijani zaidi na yenye harufu nzuri ya udongo. Wakati wa kiangazi, jua linapowaka rangi ya anga huwa ya blue iliokolea. Muda ninaopenda zaidi kutazama nje ni wakati wa jioni. Jua linapozama, kwa sababu mwanga wake hutoa rangi nzuri ya machungwa kwenye majengo ya karibu. Kuangalie nje ya dirisha, hili kuna saidia kupumzika akili na kutafakari mambo mbalimbali kwa utulivu.

Ndio, mimi ni miongoni mwa watu wanaopenda sana kununua vitu kwa kutumia simu yangu ya mkononi. Sababu kubwa ni kwamba njia hii ni rahisi sana na inaniokoa muda mwingi ambao ningetumia kwenda sokoni au madukana. Ninapo tumia simu na weza kuangalia bidhaa mbalimbali, kulinganisha bei na kusoma maoni ya wateja wengine kabla ya kufanya maamuzi. Mara nyingi, mimi hununua vitu kama nguo, vifaa vya ki elektroniki na hata kuagiza chakula kupitia programu mbalimbali za simu. Pia, huduma za malipo kwa njia ya simu ni salama na haraka sana hapa nchini. Kwa kweli, teknolojia hii imerahisisha maisha yangu kwa kiasi kikubwa. Kwani, naweza kufanya manunuzi wakati wowote na nikiwa mahala popote.

Kusema kweli, mimi ni mtu ambaye hupenda sana kuwahi katika kila jambo ninalolifanya. Na amini kuwa kupika mapema ni ishara ya heshima kwa watu wengine, na pia inanyesha jinsi unavyothamini muda wako na wa wengine. Huwa najisikia vibaya sana ninapochelewa kwa sababu inanifanya nianze shughuli yangu nikiwa na msongo wa mawazo au haraka isiyo ya lazima. Kwa kawaida, mimi hupanga ratiba yangu mapema na kuhakikisha na ondoka nyumbani angalau dakika kumi au kuminatano kabla ya muda uliopangwa. Hili kutoa nafasi kwa changamoto zisizotarajiwa kama vile foleni za magari. Kuwahi kunanipa utulivu wa akili na nafasi ya kujiandaa vizuri kabla ya mkutano au kazi kuanza. Kwa ujumla tabia hii imenisaidia sana kujenga uaminifu na watu ninao fanya nao kazi na marafiki zangu pia.

Sera ya kampuni ambayo naiona kuwa muhimu zaidi kuliko zote ni sera ya usawa na ujumuishaji mahali pakazi. Na amini kuwa kampuni inawadamini tofauti za wafanyi kazi wake na kutowa fulsa sawa kwa kila mtu bila kujali asili au jinsia inajenga mazingira bora ya ubunifu na ushirikiana. Sera hii inatusaidia kujihisi tunadaminiwa na kutupa motisha ya kutoa mchango wetu bora zaidi kila siku. Pia, naona sera ya masa ya kazi yanayobadilika kuwa muhimu sana. Kwani, inasaidia mfanyi kazi kuwa na uwiano mzuri katia maisha ya kazi na mambo ya kifamilia. Kwa ujumla, sera hizi zinapounganishwa, zinatengeneza utamaduni wa kampuni ulio imara. Ambapo, wafanya kazi wanafurahia kufika ofisini na kufanya kazi kwa pamoja kama timu moja kuelekea malengo ya pamoja.

Ndiyo, mimi hufuwafa, mimi hufuata matukio ya kima taifa kwa ukaribu sana kila siku. Na amini kuwa ni muhimu sana kuelewa kile kinachoendelea duniani kwa sababu tunayishi katika ulimuengu ulio unganishwa. Ambapo, tukio moja katika inchi nyingine linaweza kuwa na athari kubwa hata kwetu hapa nyumbani. Mimi hupenda kutumia vianzo mbalimbali vya habari kama vile televisheni mitandao ya kijami na programu za habari kwenye simu yangu ili kupata tarifa za hivi punde. Mara nyingi inapofuatilia habari kuhusu uchumi wa dunia mabadiliko ya tabiya inchi na maendeleo mapia ya teknolojia ambayo yanatokea katika inchi tofauti. Kufuata matukio haya kuna nisaidia kupanua uelewa wangu na kuwa na mazungumzo yenye tija na marafiki zangu. Au wafanyikazi wenzangu kuhusu maswala yanaogusa maisha ya binadamu kote duniani. Kwa kweli, kupata habari sahihi za kima taifa kuna nifanya nijihisi kama raia wa dunia mwenye ufahamu wa kutosha.

Kazi ninayoithamini zaidi katika jamii yetu ni ile ya walimu. Naamini kuwa walimu ni msingi wa kazi nyingine zote duniani. Kwa sababu bila walimu tusingekuwa na madaktari, wahandisi au hata viongozi wa nchi. Walimu wanabeba jukumu kubwa la kulea akili za watoto wetu na kuwapa maarifa yatakayowasaidia kujiendeleza kimaisha. Mbali na kutoa elimu ya darasani, walimu hufundisha nidhamu, maadili na jinsi ya kuishi vizuri na watu wengine. Ninathamini sana uvumilivu wao na juhudi wanazoweka kila siku. Mara nyingi katika mazingira yenye changamoto nyingi ili kuhakikisha kizazi kijacho kinakuwa na mustakabali mwema. Pia, kazi hii ina athari ya muda mrefu sana. Mwalimu moja, anaweza kubadilisha maisha ya mamia ya wanafunzi na kuwapa matumaini ya kufikia ndoto zao. Kwa kweli, ualimu ni kazi ya wito inayohitaji upendo na moyo wa kujitolea na ndio maana naona ni kazi yenye thamana kubwa kuliko zote.

Mimi hutumia kompyuta yangu kwa mambo mengi tofauti, lakini kusema kweli naitumia zaidi kwa ajili ya kazi na masomo yangu ya kila siku. Kompyuta inasaidia sana kuandaa nyaraka mbali mbali kufanya utafiti kwenye mtandao na kuwasiliana na wenzangu kupitia barua pepe. Bila kifaa hiki ingekua vigumu sana kukamilisha majukumu yangu kwa ufanisi na kwa wakati. Mbali na kazi mimi pia hutumia kompyuta kwa ajili ya burudani wakati wa mapumziko. Napenda kuitumia kutazama filamu kusikiliza mziki na hata kujifunza ujuzi mpya kupitia video za mafunzo kwenye mtandao. Pia inanisaidia kuhifadhi kumbukumbu zangu muhimu kama picha na video za familia. Kwa ujumla kompyuta ni kifaa cha lazima katika maisha yangu ya sasa. Kwani inarahisisha kila kitu kuanzia kazi hadi burudani. Na inanisaidia kuungana na ulimwengu wa kidigitali kwa urahisi zaidi.

Kuhusu mawasiliano, mimi hupendelea zaidi kuwasiliana na watu kwanjia ya ana kwa ana, kila inapoezekana. Na amini kuwa kuzungumza na mtu moja kwa moja kuna saidia kuelewa hisia na luga ya mwili. Jambo ambalo ufanya ujumbe kueleweka kwa usahihi zaidi na kupunguza uwezekano wa kueleweka vibaya. Hata hivyo, kutokana na maendeleo ya teknolojia na umbali, mimi pia hutumia sana programu za ujumbe mfupi na barua pepe kwa ajili ya mambo ya kikazi. Njia hii ni nzuri kwa sababu inaniruhusu kutunza kumbukumbu za kile tulichozungumza na kunipa muda wa kutafakari kabla ya kujibu. Pia, napenda kupiga simu za kawaida au za video poele ninapohitaji majibu ya haraka au ninapotaka kusikia sauti ya ndugu na marafiki zangu walio mbali. Kwa ujumla, uchaguzi wangu wanjia ya mawasiliano unategemea sana mazingira na umuhimu wa kile tunachojadili.

Chakula cha jadi ninachokipenda zaidi kuliko vyote ni ugali uliopikwa vizuri. Ukisindikizwa na samaki wa kukaanga pamoja na mboga mboga kama michicha au sukumawiki. Mimi huamini kuwa chakula hiki sio tu kina ladha nzuri. Bali, pia kinabeba utambulisho wetu wa kitamaduni na kutoa nguvu za kutosha kwa mwili kukabiliana na majukumu ya siku nzima. Ninapo furahia mlo huu, mara nyingi unanikumbusha nyumbani na jinsi tulivyokuwa tunajumuika kama familia wakati wa chakula cha jioni. Napenda jensi samaki anavyokolezwa viungo asili na mboga zinavyo pikwa kwa njia ya asili inayotunza vitamini zake zote. Pia napenda kujaribu vyakula vingine vya jadi kama pilau au ndizi mzuzu. Lakini ugali na samaki utabaki kuwa chaguo langu namba moja siku zote. Ni mlo ambao unaridhisha roho na kuleta hisia za faraja na furaha kila wakati ninapoupata.

Kuhusu swala la siyasa, mimi ni na mtazamo mchanganyiko. Kwa upande moja, ninaona kuwa ni muhimu sana kufuatilia siyasa kwa sababu maamuzi yanayofanywa na viongozi wetu yanaadhiri moja kwa moja maisha yetu ya kila siku. Uchumi na mstakabali wa inchi yetu. Hivyo, mimi hupenda kusoma habari na kuelewa mienendo ya kisiasa ili niweze kufanya maamuzi sahihi kama raiya. Hata hivyo, sipendi kuzungumza kuhusu siyasa katika mazingira ya kijami au wakati wa mapumziko na marafiki. Sababu ni kwamba siyasa mara nyingi huleta migogoro na kutofautiana kwa hisia kulingana na itikadi za watu. Mimi hupenda zaidi mazungumzo yanayo jenga umoja na furaha badala ya yale ya naiwaweza kuleta utengano. Kwa ujumla, mimi ni mfuatiliaji wa siyasa kimia kimia naona nibora kutafakari masuala ya kisiyasa kwa kina na kutumia uelewano huo wakati wakupiga kura au kuchangia maendelewo ya jamii. Badala ya kufanya, mijadala mirefu inayoweza kuhishia kwenye malumbano yasio na tija.

Ndiyo, nimeshawahi kutembelea maonyesho ya sanaa mara kadhaa. Na kila mara, inakuwa ni uzoefu wa kipekee sana kwangu. Naamini kuwa, sanaa ni lugha ya kimataifa inayoweza kuelezea hisia na mawazo ambayo wakati mwingine maneno hayawezi kutosheleza. Ninapokuwa kwenye maonyesho ya sanaa, mimi hupenda kutumia muda mrefu mbele ya kila mchoro au sanamu, ili kujaribu kuelewa ujumbe ambao msanii alikuwa anajaribu kuufikisha. Inanivutia sana kuona jinsi rangi na maumbo yanavyoweza kutumika kuonyesha utamaduni, historia au hata matukio ya kijami. Hali ya hewa, ndani ya kumbi za sanaa huwa ni ya utulivu sana. Jambo ambalo, linanipa nafasi ya kutafakari na kupata amani ya moyo. Kwa kweli, kutembelea maonyesho ya sanaa kunitanua uelewa wangu wa ulimwengu na kunipa motisha ya kuwa mbunifu zaidi katika maisha yangu ya kila siku.

Mimi naamini kuwa kusaidia jamii ni jukumu la kila mmoja wetu na mimi hufanya hivyo kwa njia mbali mbali kulingana na uwezo wangu. Njia kuu ninayotumia kusaidia ni kupitia kazi za kujitolea ambapo mara nyingi mimi hushiriki katika kampeni za usafi wa mazingira kwenye mtaaa wetu. Ili kuhakikisha tunaishi katika mazingira bora na salama. Pia mimi hutumia ujuzi wangu kuwafundisha vijana wadogo mtaani kwetu maswala mbalimbali kama vile matumizi ya teknolojia na nidhamu ya kazi. Naona ni muhimu sana kutoa kile ulicho nacho. Iwe ni muda marifa au mali ili kuinua maisha ya wengine wanaohitaji msaada. Vile vile mimi huchangia katika mifuko ya kusaidia watu wenye uhitaji maalum na kushiriki katika vikao vya maendeleo ya mtaa. Kusaidia jamii kuna nipa furaha ya ndani na kunifanya nijihisi kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi. Kinacholeta mabadiliko chanya katika maisha ya watu.

Ratiba yangu ya usiku kabla ya kulala ni muhimu sana kwangu kwa sababu inanisaidia kupumzika na kujiandaa kwa ajili ya siku inayofuata. Kitu cha kwanza ninachofanya ni kueka mbali simu yangu na vifaa vingine vya kielektroniki ili kuipa akili yangu utulivu unaohitajika. Baada ya hapo, mimi hupenda kusoma kitabu kwa dakika kama ishirini. Kusoma, kunanisaidia kusahau changamoto za siku na kunifanya nisianze kwa haraka zaidi. Pia, mimi huchukua muda mfupi kutafakari mambo yote mazuri, iliyotokea siku hiyo na kuandika orodha ndogo ya majukumu muhimu. Inayopaswa kuyatekeleza asubuhi ninapo nitakapoamka mwishowe mimi hunywa glasi ya maji na kuhakikisha mazingira ya chumba changu ni safi na yenye giza ili kupata usingizi mzuri. Naamini kuwa kuwa na ratiba tulivu ya usiku ni siri ya kuwa na asubuhi yenye nguvu na uchangamfu mkubwa.

Binafsi, ninaamini kuwa kutenda wema ni sehemu muhimu ya ubinadamu wetu. Na nakumbuka kitendo kimoja cha wema kilichonigusa sana moyo wangu. Mwaka uliopita, nilikutana na mzee mmoja barabarani. Ambaye, alikuwa amebeba mizigo mizito sana na alionekana kuchoka sana chini ya jua kali. Niliamua kusimama na kumsaidia kubeba mizigo hiyo hadi nyumbani kwake, ambapo alikuwa akiishi peke yake. Alifurahi sana na kunishukuru kwa dhati na tabasamu, lake lililo nifanya nijihisi mwenye furaha na amani kwa siku nzima. Kitendo hicho kilionekana kuwa kidogo kwangu, lakini kwake kilikuwa msaada mkubwa sana. Tukio hili ili nifundisha kuwa huna haja ya kuwa na mali nyingi ili kumsaidia mtu mwingine. Wakati mwingine, muda wako na nguvu zako ndizo ndivyo YouTube ya thamani zaidi unavyeweza kutowa. Tangu siku hiyo nimekua nikijitahidi kufanya angalau kitendo kimoja cha wema kila siku kwa sababu na amini kuwa wema mdogo huleta mabadiliko makubwa katika jamii yetu.

Kifaa cha teknolojia ambacho kusema kweli siwezi kuishi pasipo ni simu yangu ya mkononi au smartphone. Katika ulimwengu wa leo, simu sio tu kifaa cha kupigia kura au kutuma ujumbe. Mbali, ni ofisi yangu dogo inayotembea. Naitumia kwa ajili ya kufanya miamala ya kibenki, kutafuta habari muhimu mtandaoni na hata kutumia ramani ninapokuwa safarini kuelekea maeneo nisiyoyajua. Pia, simu yangu inanisaidia kuungana na familia na marafiki zangu walio mbali kupitia mitandao ya kijamii na simu za video. Bila simu hii, ningehisi kama nimejitenga na ulimwengu kwa sababu inanipa fursa ya kupata burudani, elimu na mawasiliano ya haraka wakati wote. Ingawa kuna vifaa vingine vingi vya teknolojia kama kompyuta na televisheni. Simu ndio kifaa chenye umuhimu wa kipekee zaidi kwangu kutokana na urahisi wake wa kubeba na uwezo wake wa kufanya mambo mengi kwa wakati moja.

Kusema kweli mimi napenda sana kuimba ingawa sifanyi hivyo kitaalamu naamini kuwa kuimba ni njia moja wapo mzuri sana ya kuelezea hisia zangu na kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu ya majukumu. Mara nyingi mimi hujikuta nikiimba nyimbo ninazozipenda ninapo kuwa nyumbani nikifanya kazi ndogo ndogo au hata ninapokuwa bafuni. Napenda zaidi nyimbo zenye midundo ya taratibu na mashairi yenye maana ya kina kwani zinanipa utulivu wa moyo. Ingawa sauti yangu inaweza isiwe bora kama ya waimbaji maarufu kufanya hivyo kunanipa furaha kubwa ya ndani. Wakati mwingine mimi hupenda kuungana na marafiki zangu kwenye michezo ya karaoke ambapo tunafurahi pamoja na kuimba bila uoga wowote. Kwa ujumla mziki na kuimba ni sehemu muhimu ya maisha yangu. Kuna nisaidia kuwa mchangamufu na kuona uzuri wa sanaa katika mambo madogo madogo ya kila siku. Naamini kila mtu ana wimbo ndani yake unao mpa hamasa ya kuendelea mbele kwa tabasamu.

Ndio, mimi hutumia video, kwa ajili ya mawasiriano mara nyingi sana. Hasa, katika ulimwengu wa sasa, ambako teknolojia imeimarisha mambo. Njia kuu, ninayo tumia, nisimu za video, kupitia programu kama WhatsApp, Zoom au Google Meet. Ili kuwasiliana na familia na marafiki zangu, wanaoishi mbali. Naona kuwa, kuonana uso kwa uso, kupitia kioo cha simu, kuna leta ukaribu zaidi, kuliko kupiga simu ya sauti pekee. Au kutuma ujumbe, wa maandishi. Pia, katika kazi zangu, mimi hutumia video kwa mikutano ya kikazi na mawasilisho mbali mbali. Video inasaidia kuelewa lugha ya mwili na hisia za, mtu unaye zungumza naye. Jambo ambalo, ni muhimu sana katika kujenga uelewa wapamoja. Vile vile, mimi hupenda kutumia, video fupi kuelezea jambo, fulani kwa haraka, au kuonyesha maendeleo ya mradi fulani. Kwa ujumla, mawasiliano ya video nisehemu muhimu, ya maisha yangu, ya kila siku kwani, yananiokoa muda garama za kusafiri, na yana niwezesha, kubaki na husiano madhubuti na watu wangu, wakaribu.

Kusema kweli, mimi napenda sana shughuli za sanaa hasa kuchora na kupaka rangi. Tangu nikiwa mdogo, nimekuwa nikitumia muda wangu wa ziada kuchora picha za mandhari ya asili na watu. Naona kuwa kuchora, ni njia nzuri sana ya kuelezea mawazo yangu na hisia ambazo wakati mwingine ni vigumu kuvitamuka kwa maneno. Ninapo paka rangi, mimi hufurahia sana kuona jinsi rangi mbalimbali zinavyo changanyika na kutengeneza kitu kipya na chenye mvuto. Shughuli hii inanisaidia kupumzika akili na kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu ya kazi. Mara nyingi, mimi huchagua rangi angavu kwa sababu zinanipa hisia ya furaha na matumaini. Ingawa mimi si mchoraji wa kitaalamu, kufanya sanaa hii inanipa amani ya ndani na kunifanya ni jihisi mbunifu zaidi. Naamini kuwa kila mtu ana kipaji fulani cha sanaa ndani yake. Na kuchora au kupaka rangi ni moja ya njia bora za kuonyesha uzuri wa ulimwengu unavyo uona wewe mwenyewe.

Mimi hujaribu kufanya mazoezi ya mwili angalau mara nne kwa wiki kwa sababu naamini kuwa afya ni mali. Ratiba yangu ya mazoezi kawaida huanza mapema asubuhi kabla ya kuenda kazini. Ambapo mimi hupenda kukimbia mtaani kwetu kwa dakika kama thelathini hivi. Mazoezi ya asubuhi yanachangamsha mwili wangu na kunipa nguvu ya kutosha kukabiliana na majukumu ya siku nzima. Siku ambazo siendi kukimbia, mimi hufanya mazoezi mepesi nyumbani kama vile push-ups au kuruka kamba. Pia, mwishoni mwa wiki, mimi hupenda kuenda kwenye kituo cha mazoezi au gym kwa ajili ya mazoezi ya nguvu zaidi na kunyanyua uzito. Naona kuwa tangu nianze kufanya mazoezi mara kwa mara, kinga yangu ya mwili imeimarika na imekuwa na uwezo mkubwa wa kuzingatia mambo kazini. Kwangu mimi mazoezi sio tu kwa ajili ya mwonekano, mbali ni sehemu muhimu ya mfumo wangu wa maisha unaonifanya nijihisi mwenye furaha na amani ya akili wakati wote.

Harufu ninayoipenda zaidi duniani ni harufu ya ardhi baada ya mvua ya kwanza kunyesha, ambayo mara nyingi huitwa Petrico. Harufu hii inanikumbusha nyumbani na inanipa hisia ya amani na usafi wa asili. Kila mara mvua inapopiga ardhi kavu, mimi hupenda kusimama nje na kuvuta pumzi kwa ndani. Ili kufurahia harufu hiyo ya kipekee inayo changa nyikana na hewa safi bali na harufu hiyo ya asili, mimi pia napenda sana harufu ya kahawa inayo toka jikoni asubuhi mapema. Harufu hii huniamsha vizuri na kunifanya nijihisi mwenye nguvu ya kuanza siku yangu. Pia napenda harufu ya maua ya Yasmini kwa sababu ya upole na utulivu wake unaoni saidia kupumzika jioni baada ya kazi. Harufu hizi zina umuhimu mkubwa kwangu kwa sababu zina uwezo wa kunirudisha kwenye kumbu kumbu nzuri za utotoni na kunifanya nione uzuri wa mambo madogo madogo ya kila siku. Naamini kuwa harufu fulani inaweza kukubadilisha hisia za mtu papo hapo na kuleta tabasamu hata katika siku ngumu.

Kitu ninachokipenda zaidi kuhusu mtaa wangu ni hali ya usalama na umoja uliopo miongoni mwa wakaazi. Mta wetu ni sehemu tulivu sana ambapo watu wote wanajua majirani zao na tuko tayari kusaidiana wakati wowote panapohitajika msaada. Hali hii ya undugu inanifanya nijihisi niko salama na mwenye amani ninapo kuwa nyumbani au hata ninapo tembea nyakati za jioni. Pia napenda jinsi mtaa wetu ulivyo na miundo mbinu mizuri na huduma muhimu zilizo karibu. Tuna bustani ndogo ya kupumzika, maduka ya mahitaji ya kila siku na barabara ambazo ni safi na zilizopandwa miti mingi. Uwepo wa miti hii hufanya hewa iwe safi na mazingira yawe na muonekano wa kuvutia sana. Jambo ambalo ni nadra kupatikana katika maenei mengine ya mijini.

Programu ya simu ninayoitumia zaidi kila siku bila kukosa ni WhatsApp. Naona kuwa hii ni programu muhimu sana kwangu kwa sababu inaniwezesha kuwasiliana na familia yangu marafiki na hata wafanyikazi wenzangu kwa urahisi na haraka. Kupitia WhatsApp naweza kutuma ujumbe wa maandishi, picha na hata kufanya simu za video ambazo zinaweza zinatupa hisia ya ukaribu zaidi hata kama tuko mbali. Pia mimi hutumia sana programu za Instagram na YouTube wakati wa mapumziko. Instagram ina nisaidia kuona picha na video za marafiki zangu na kupata habari mpya za ulimwengu. Wakati YouTube ni mahala pangu kukikucha kujifunza vitu vipya na kutazama video za mafunzo au burudani. Vile vile siwezi kusahau programu za benki na malipo ya simu ambazo, zimerahisisha sana maisha yangu ya kifedha. Kwa ujumla simu yangu ni kama ofisi yangu ndogo, ni kama ofisi yangu ndogo inayotembea na programu hizi zote kwa pamoja. Zina niwezesha kuratibu majukumu yangu ya kila siku kwa ufanisi mkubwa na kubaki na uhusiano madhubuti na watu wangu wakaribu.

Linapo kuja swala la kufanya kazi, mimi naamini kuwa njia bora zaidi inategemea aina ya kazi na malengo tunayotaka kufikia. Hata hivyo, mara nyingi, mimi hupendelea kufanya kazi na wengine katika timu. Naona kuwa, kufanya kazi na wengine, kunatoa furusa ya kubadilishana mawazo mbalimbali. Kupata mitazamo mipya na kutumia ujuzi wa kila mwanachama kukamilisha kazi kwa ufanisi mkubwa zaidi. Timu inapo tafakari pamoja inahisi kupata suluhu za kibinafsi kwa changamoto ngumu. Kwa ufupi, mimi ni mtu ninayeweza kubadilika kulingana na mazingira. Naweza kuwa mwanachama shupabu wa timu, anayihimiza ushirikiano, lakini pia naweza kuwa mzarishaji mzuri inapopewa majukumu ya kufanya mimi mwenyewe. Lengolangu kuu wakati wote ni kuhakikisha kazi inakamilika kwa kiwango cha juu na cha ubora.

Chakula ninachokula mara nyingi mchana ni wali na maharagwe ya nazi. Ikiambatana na mboga za majani kama sukuma wiki au mchicha. Napenda mlo huu kwa sababu unanipa nishati ya kutosha kuendelea na majukumu yangu ya mchana bila kunifanya nijihisi mvivu au mzito sana baada ya kula. Pia kuna siku ambazo mimi hupendelea kula ugali na samaki. Ikiwa ninahitaji mlo wenye nguvu zaidi. Mimi hupenda kumaliza mlo wangu wa mchana kwa kunywa maji mengi ya baridi au glasi ya juisi ya matunda. Ili kuburudisha koo na kuongeza vitamini mwilini kwa ajili ya afya bora.

Majira ninayopenda zaidi ni majira ya vuli au autum kwa sababu ya hewa yake tulivu na mabadili kwa mazuri ya rangi za majani kwenye miti. Kipindi hiki huwa hakina joto kali sana wala baridi kali. Jambo ambalo linani luhusu kufurahia kutembia inje na kufanya shuguli mbali mbali za kijamii kwa starehe. Vile vile, mimi hufurahia sana majira haya kwa sababu ni wakati wa mavuno na vyakula vingi vya asili hupatikana kwa urahisi. Hali ya hewa ya vuli inanipa utulivu wa akili na kunifanya njihisi mwenye furaha ninapotazama uzuri wa asili unavyo badilika. Jambo ambalo, hunivutia sana kufanya kazi za sanaa au kusoma vitabu nikiwa inje.

Mimi hutumia muda mwingi mtandaoni kila siku wastani wa saa nne hadi tano. Sababu kuu ya kutumia muda huu ni kwa ajili ya kazi zangu kujifunza mambo mapya na pia kuwasiliana na marafiki pamoja na familia yangu kupitia mitandao ya kijamii. Asubuhi mimi huanza kuwa kuangalia barua pepe na habari muhimu za ulimwengu. Na jioni, mimi hupenda kutumia muda wangu kutazama video za mafunzo au kuburudika kidogo. Ingawa mtandao ni muhimu sana katika maisha ya sasa mimi hujaribu pia kukuwa na muda wa kupumzika bila kutumia simu au kompyuta ili kuulinda mwili wangu na akili yangu dhidi ya uchovu wa kidijitali.

Wakati ninapohisi wasi wasi au msongo wa mawazo, mimi hupenda kuanza kutafuta mahali tulivu ambapo naweza kukaa peke yangu na kuvuta pumzi ndefu mara kadhaa ili kutuliza mapigo ya moyo na akili yangu. Mara nyingi, mimi hupenda kusikiliza mziki wa upole au kutoka inje kwa ajili ya matembezi mafupi kwenye mazingira yenye asili na hewa safi. Kwani mabadiliko haya ya mazingira unisaidia sana kupunguza mawazo mengi yanayonizunguka kichwani. Pia mimi hupenda kutumia muda wangu kuandika mawazo yangu kwenye kitabu cha kumbukumbu. Au kuzungumza na rafiki wa karibu ninaye mwamini ili kutoa yaliyo moyoni. Kuelezea hisia zangu kwa mtu mwingine au kwa njia ya maandishi. Kunanisaidia sana kupunguza uzito wa wasiwasi na kunipa amani ya ndani. Jambo ambalo hunifanya nijisikie mchangamufu na mwenye nguvu ya kuendelea na shugli zangu za kila siku kwa utulivu zaidi.

Mimi binafsi napenda kuandika zaidi kuliko kuongea kwa sababu kuandika kunanipa muda wa kutosha, wa kutafakari na kuchagua maneno sahihi ya kuelezea hisia zangu. Ninapoandika naweza kupanga mawazo yangu kwa utulivu na kuhakikisha ujumbe wangu unaeleweka vizuri bila haraka. Jambo ambalo mara nyingi ni ngumu kufanya ninapoongea ana kwa ana na mtu mwingine. Kwa upande mwingine kuandika kunanisaidia kutunza kumbukumbu za kudumu za mambo muhimu ninayofikiria au kujifunza kila siku. Ingawa kuongea ni njia ya haraka ya kuwasiliana, mimi huona kuandika kama sanaa, inayotuliza akili yangu na kuniruhusu kujieleza kwa kina na kwa ufasaha zaidi. Uwe ni kupitia barua, jumbe fupi, au hata shajara yangu yasili ya kila siku.

Iri kushirikiana vizuri na timu yangu, mimi huanza kwa kuhakikisha kuwa kuna mawasiliano ya wazi na ya kweli kati ya kila mwanachama. Huwa ninasikiliza maoni ya wengine kwa makini na kutoa mawazo yangu kwa heshima ili sote tuwe na uwelewano wa pamoja wa malengo tunayotaka kufikia. Pia mimi hupenda kugawa majukumu kwa usawa kulingana na uwezo wa kila mtu. Jambo ambalo husaidia kazi kufanyika kwa ufanisi zaidi na kupunguza migogoro isiyo ya lazima kazini. Mbali na mawasiliano, mimi hutumia zana za kidigitali kama barua pepe au mifumo ya usimamizi wa kazi ili kufwatilia maendeleo ya mradi wetu kwa wakati moja. Kuwa niko tayari kutoa msaada kwa mwanatimu yoyote anaye pata changamoto na ninaamini kuwa mafanikio ya kikundi ya nategemea juhudi za kila moja wetu. Kushirikiana kwa njia hii, kuna jenga mazingira ya kazi yenye furaha na kuna tupa motisha ya kufikia matukio bora zaidi kama timu moja imara.

Mimi hupenda kucheza na marafiki zangu wa karibu na ndugu zangu mara nyingi tunapokuwa na muda wa mapumziko. Sisi hupenda kukutana mwishoni mwa wiki ili kufurahia michezo mbalimbali kama vile mpira wa miguu au mchezo ya ubao. Ambayo inatusaidia kuimarisha urafiki wetu na kupunguza uchovu wa kazi za wiki nzima. Kucheza na watu ninaowafahamu na kuwaamini kunanifanya nijihisi huru na mwenye furaha tele. Pia, wakati mwingine, mimi hucheza na watoto wadogo wa familia yangu kwa sababu wana nguvu na uchangamfu mwingi unaonipa hamasa. Michezo hii inatufundisha umuhimu wa kushirikiana na kuaminiana. Na ni njia bora ya kutengeneza kumbu kumbu nzuri za kudumu. Haijalishi ni mchezo gani tunacheza. Jambo muhimu zaidi kwangu ni kuwa na watu wanaonifanya nicheke na kufurahia kila wakati tunapokuwa pamoja.

Mimi binafsi napenda sana somo la biolojia kwa sababu linanisaidia kuelewa jinsi viumbe hai ikiwemo mili yetu ya binadamu inavyofanya kazi kila siku. Inafurahisha sana kujifunza kuhusu mazingira yanayotuzunguka mimea na wanyama na jinsi vyote hivi hivi vinavyotegemeana ili kuishi. Somo hili linanipa majibu ya maswali mengi kuhusu afya na asili. Jambo ambalo linanifanya nione ulimwengu katika mtazamo mpya na wa kuelimisha. Pia napenda biolojia kwa sababu inahusisha majaribio mengi ya vitendo ambayo yanarahisisha kuelewa dhana ngumu kwa urahisi zaidi. Kujifunza kuhusu chembe-chembe ndogo za uzima na jinsi magonjwa yanavyoweza kuzuiliwa kunanipa hamasa ya kutaka kujua zaidi kuhusu sayansi ya tiba. Kwangu mimi, biolojia si somo la darasa tu bali ni ufunguo wa kuelewa uzuri na utofauti wa maisha yote yaliopo duniani.

Hapana, mimi binafsi sijiwahi kufanya yoga bado. Lakini nimekuwa nikisikia mambo mengi mazuri kuhusu zoezi hili la mwili na akili. Nimeona watu wengi wakifanya yoga kupitia video za mtandaoni. Na nimevutiwa na jinsi inavyosaidia kufanya mwili kuwa na unyumbufu, nguvu na utulivu wa ndani. Ingawa sijaanza rasmi, ninaamini kuwa ni zoezi muhimu sana kwa mtu yeyote anayetaka kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha afya yake kwa ujumla. Nina mpango wa kuwanza kujifunza yoga hivi karibuni, labda kwa kujiunga na darasa la mazoezi, au kwa kufuata mafunzo rahisi ya nyumbani kupitia simu yangu janja natamani kuona jinsi gani yoga itanisaidia kuboresha upumuaji wangu na kunipa amani ya akili baada ya kumaliza kazi zangu vyenye uchovu mwingi. Kwa sasa, naendelea kufanya tafiti ndogondogo ili kujua vile ninavyo hitajika na muda bora zaidi wa siku wa kufanya mazoezi haya, ili nipate matokeo mazuri zaidi.

Mimi binafsi napendelea sana kukaa mahala pakimya kwa sababu inanipa utulivu wa akili na nafasi ya kutafakari mambo yangu kwa kina. Mahali pakimya kama vile maktaba au bustani tulivu hunisaidia kuzingatia kazi zangu au kusomo vitabu bila usumbufu wowote wa inje. Kelele nyingi mara nyingi unifanya nijihisi mwenye uchovu na kushindwa kupanga mawazo yangu vizuri. Hivyo, mazingila tulivu ni muhimu sana kwa tija yangu ya kila siku. Pia, napenda mahali pakimya kwa ajili ya mapumziko ya kweli baada ya siku ndefu yenye shuguli nyingi na muingiliano na watu wengi. Utulivu unanisaidia kupumzisha akili na kupunguza msongo wa mawazo, jambo ambalo ni ngumu kupatikana kwenye mazingira yenye kelele nyingi na vurugu. Kwangu mimi, amani inayotokana na kimya ni zawadi kubwa inayo niwezesha kujidhamini na kupata nguvu mpya za kukabiliana na changamoto za kesho kwa ari na furaha.

Shugli yangu ya kupendeza zaidi ambayo naifanya mara kwa mara ni kusoma vitabu vya hadithi na maarifa. Napenda shugli hii kwa sababu inasaidia kusafiri kuenda sehemu mbalimbali duniani kupitia maandishi na kujifunza tamaduni mpya nikiwa nimekaa nyumbani tu. Kusoma, hunipa utulivu mkubwa wa akili baada ya kumaliza kazi zangu za kutwa nzima. Na kila kitabu kipya, ninachomaliza kunanifanya nijihisi mwenye maarifa zaidi na mwelevu kuliko hapo awali. Mbali na kusoma, mimi pia hupenda sana kufanya mazoezi ya kutembea jioni. Nikiwa ninasikiliza mziki wa taratibu. Shugli hii inanisaidia kuweka mwili wangu katika hali ya afya na kunipa nguvu ya kuanza siku inayofuata kwa hamasa kubwa. Kwangu mimi kuwa na muda wa kufanya vitu nimevipenda ni siri kubwa ya kuishi kwa furaha na amani. Kwani inaniruhusu kuungana na nafasi yangu na kufurahia uzuri wa maisha kila siku.

Ndiyo, mimi binafsi napenda sana kutembea kwa migu, hasa nyakati za asubui na jioni kukiwa na hewa safi na tulivu. Kutembea ni shugli yambayo inanipa nafasi ya kunyosha viungo viangu bada ya kuka muda mrefu kazini. Na pia ninjia rahisi na nzuri ya kufanya mazoezi bila kuhitaji vifa vyo vyote via garama. Ninapo kuwa natembea, ninapata nafasi ya kuwona mazingira yanayo nizunguka kwa ukaribu zaidi na kufurahi uzuri wa asili jambo ambalo mara nyingi hupotea tunapokuwa tunatumia usafiri wa magari. Mbali na faida za kimwili kutembea kwa migu kuna nisaidia sana kupunguza msongo wa mawazo na kutuliza akili yangu. Ni wakati peke ambao naweza kuwa na mawazo yangu mwenyewe kupanga mipango ya siku inayofuata au kusikiliza mziki, miu upendao, nikiwa njiani. Kwangu mimi kutembea ni zaidi ya usafiri, ni sehemu muhimu ya mtindo wangu wa maisha inaulinda afya yangu ya mwilin na akili na kunifanya ni jihisi mchangamfu na mwenye nguvu kila siku.

Mimi hupenda kuangalia barua pepe zangu mara nyingi kwa siku. Kwa kawaida, kwanzia mara tano hadi sita. Ili, kuhakikisha sijaacha tarifa yoyote muhimu. Mara nyingi, mimi huanza asubui na mapema ninapoamuka ilikuwona kama kuna barua pepe za kikazi au tarifa za darura. Zilizotumwa usiku. Jambo ambalo, lina nisaidia kupanga ratiba yangu ya siku vizuri. Kuangalia barua pepe mara kwa mara, kuna nifanya nijisikie niko makini na tayari kushugulikia majukumu yangu kwa wakati. Hasa, katika ulimuengu wa sasa, ambapo mwasiliano ya kidigitali ni ya haraka sana. Pia, mimi huangalia barua pepe zangu mchana. Bada ya chakula na jioni kabla ya kulala ili kujibu maombi yalio chelewa au kusoma machapisho ya kuelimisha nilio jiandikisha. Ingawa ni muhimu kukaa karibu na baruwa pepe mimi hujaribu kutokua mtumwa wa simu yangu kila dakika ili kupata muda wa kufanya kazi ingine kwa utulivu bila usumbufu. Kwangu mimi kuwona utaratibu huu wa kuangalia baruwa pepe ni njia moja ya kusimamia mawasiliano yangu kwa ufanisi na kuhakikisha kuwa kila mtu anayehitaji msada wangu anapata jibu kwa haraka na ufasaha.

Mimi hupenda kutumia muda wangu wa bure kufanya mambo yanayonifurahisha na kunisaidia kupumzika baada ya majukumu ya kila siku. Mara nyingi, mimi hupenda kutumia muda huo kusikiliza muziki, kutazama filamu au kukutana na marafiki zangu kwa ajili ya mazungumzo na vicheko. Pia, mimi hupenda kutumia muda wangu wa mapumziko kujifunza vitu vipya mtandaani au kusoma vitabu vinavyonipa maarifa zaidi kuhusu maisha na taalamu yangu. Jambo ambalo, hunifanya nijihisi mwenye tija hata ninapokuwa siko kazini. Vile vile, mimi hutumia sehemu ya muda wangu wa bure kufanya shughuli za nje. Kama vile kufanya mazoezi madogo ya mwili au kutembelea sehemu tulivu kama bustani ili kupata hewa safi na kutuliza akili. Huwa ninaamini kuwa muda wa bure ni fursa nzuri ya kuchaji mwili wangu upya na kuimarisha mahusiano yangu na watu wa karibu kama familia na ndugu. Kwa kufanya hivi, ninahakikisha kuwa maisha yangu yana usawa mzuri kati ya kazi na burudani. Hali, inawepelekea kuwa na afya njema ya akili na mwili.

Ndiyo, nimeshawahi kushiriki mashindano mbalimbali hapo awali. Hasa, wakati nikiwa shuleni na hata katika maisha yangu ya kikazi. Nakumbuka kushiriki katika mashindano ya riadha na michezo ya akili kama vile chess. Ambapo, nilijifunza umuhimu wa nidhamu, maandalizi ya kutosha na roho ya ushindani. Mashindano haya yalinisaidia kujiamini zaidi na kuelewa kuwa jitihada na kufanya kazi kwa bidii ndiyo siri ya kufikia malengo makubwa. Hata kama si kushinda katika kila shindano, kila fulsa ya kushiriki ilikuwa ni darasa tosha la kujifunza makosa yangu na jinsi ya kuboresha uwezo wangu. Kushiriki mashindano kunakujengea uwezo wa kuhimili shinikizo na kufanya kazi nzuri nchini ya chini ya uangalizi jambo ambalo ni muhimu sana katika maisha ya kila siku. Kwa sasa, bado niko tayari kushiriki katika mashindano yoyote ya kikazi au ya kijamii yanayojitokeza ili kuendelea, kujiendeleza na kupata uzoefu mpya.

Moja ya matukio muhimu sana katika maisha yangu ni siku niliyo hitimu masomo yangu na kupokea cheti changu cha taaluma. Siku hiyo ilikuwa na maana kubwa sana kwangu kwa sababu iliwakilisha kilele cha juhudi, uvumilivu na miaka mingi ya kujisomea kwa bidii usiku na mchana. Kuona familia yangu ikinitazama kwa tabasamu na fahari kulinifanya nijihisi mwenye furaha tele na kunipa uthibitisho kuwa hakuna jambo lisilo wezekana ikiwa utaweka nia na kufanya kazi kwa malengo. Tukio hili ilikuwa mwanzo wa ukurasa mpya katika maisha yangu. Kwani ilinifungulia milango ya fursa nyingi za kikazi na kunifundisha umuhimu wa kujiamini. Tangu siku hiyo nimekuwa na hamasa zaidi ya kujiendeleza kimaarifa na kukabiliana na changamoto mpya kwa ujasiri. Kumbukumbu ya furaha ya siku ile bado inabaki kuwa chanzo cha nguvu kwangu kile ninapokutana na vikwazo. Ikinikumbusha kuwa mafanikio makubwa yanahitaji subira na jitihada zisizo kwisha.

Ndiyo mimi ni mtumiaji mzuri wa mitandao ya kijami na ninaitumia kila siku kwa ajili ya kuungana na marafiki, familia na hata watu wapya wenye malengo kama yangu. Mitandao kama Whatsapp na Instagram inanisaidia kupata habari za haraka na kuona picha au video zinazo nivutia jambo ambalo hunifanya nijisikie niko karibu na ulimwengu hata nikiwa nyumbani. Pia mimi hutumia mitandao hii kama chanzo cha kujifunza mambo mapya kufuata kurasa za kuelimisha na kupata hamasa ya kufika malengo yangu kupitia mafanikio ya watu wengine ninao wafuata. Licha ya faida hizo mimi hujaribu sana kutumia mitandao ya kijamii kwa kiasi ili isi niharibie ratiba yangu ya kazi na muda wa kupumzika. Naamini kuwa ni muhimu kuwa na kiasi na kutumia zana hizi kwa tija. Kama vile kutafuta fursa za kujiendeleza badala ya kupoteza muda mwingi kwenye mambo yasiofaa. Kwangu mimi mitandao ya kijamii ni daraja muhimu na mawasiliano na maarifa lakini pia ni jukumu langu kuhakikisha kuwa inabaki kuwa chombo cha kunisaidia kuji imarisha na si kupoteza muda wa dhamani.

Mimi binafsi napenda sana kusoma vitabu vya hamasa na maendeleo ya binafsi. Kwa sababu vina nipa muongozo wa jinsi ya kuboresha maisha yangu na kufikia mulengo yangu kwa ufanisi. Vitabu hivi kunisaidia kujenga mtazamo chanya na kunifundisha mbinu mpya za kukabiliana na changamoto za kila siku katika kazi na maisha ya kijamii. Ninapo jitumbukiza katika kurasa za vitabu hivi. Ninahisi kama ninafanya mazungumzo na watu wenye busara ambao tayari wamesha pita katika safari niliyopo sasa. Jambo ambalo hunipa ujasiri wakuendelea mbele kwa ari mpya. Pia mimi hupendelea kusoma vitabu vya historia na wasifu kwa watu mashuhuri duniani, kusoma kuhusu maisha ya watu waliofanya mabadiliko makubwa ulimwenguni. Kuna nifundisha umuhimu wa uvumilivu na kujitolea kwa ajili ya kile unachokiamini. Kwangu mimi kusoma ni njia bora ya kusafiri katika muda na mahali bila kuondoka nyumbani. Na ninaamini kuwa kila kitabu ninachokisoma kinaongeza dhamani fulani katika ufahamu wangu wa ulimwengu na asili ya binadamu.

Mimi binafsi ni mtu wa kuamka na jua kwa sababu mi naamini kuwa saa za asubuhi na mapema nizozenye tija zaidi kwa ajili ya kupanga na kuanza majukumu ya siku. Mwanga wakwanza wajua unanipa nishati ya asili na unisaidia kuamsha akili yangu, jambo ambalo, linaniwezesha kufanya mazoezi madogo au kutafakari kabla ya vurugu za mchana kuanza. Kuna utulivu wa kipekee asubuhi ambao unanisaidia kuzingatia mambo muhimu bila usumbufu na hali hii inanifanya nijisikie mchangamfu na mwenye hamasa ya kukabiliana na changamuto zozote zitakazo jitokeza. Hata hivyo, ili niweze kuamka na jua, nikiwa na nguvu, mimi pia hujaribu kulala mapema, ili kuhakikisha mwili wangu unapata mda, wakutosha, wakupumzika. Mi naamini kuwa, kuwa na ratiba dhabiti ya kulala na kuamka mapema, nisiri ya kuwa na afya njema ya mwili na akili, kwani inasaidia kurekebisha mfumo wa asili wa mwili. Kwangu mimi hakuna hisia mzuri kama kumaliza kazi zako zote kwa wakati na kupata usingizi mzuri. Ukijua kuwa utaamka kesho yake ukiwa na nguvu mpya na uwezo wa kufurahia uzuri wa asubuhi.

Mimi binafsi ni mpenzi mkubwa wa kunywa chai. Hasa, asubuhi na jioni tunapokuwa tunapumzika na familia napenda chai kwa sababu inaladha ya upole na inanipa utulivu wa kipeke. Iwe ni chai ya maziwa iliyowekwa viungo kama tangawizi na mdalasini au chai ya rangi. Kunywe kikombe cha chai moto, asubuhi kuna nisaidia kuamusha mwili wangu taratibu na kunipa hisia ya uchangamfu, ninapo jianda kwa ajili ya majukumu ya siku nzima. Ingawa kahawa inajulikana kwa kuleta nguvu ya haraka, mimi huona chai kuwa ni kinywaji chenye afya zaidi na kinachoweza kunywewa wakati wa wowote bila kuleta msisimuko uliopitiliza. Pia, kuna aina nyingi za chai za miti shamba. Ambazo ni nzuri kwa kusaga, chakula na kutuliza kwa. Jambo ambalo, inafanya chai kuwa kinywaji kiku katika maisha yangu ya kila siku. Kwangu mimi, wakati wakunywa chai ni wakati wadhamana wa kutafakari na kufurahia ladha asili. Na hakuna kitu kinachoweza kuchukua nafasi ya harufu nzuri ya chai iliopikwa vizuri.